Ningependa kuona jamii yenye mshikamano, ambapo kila mtu anaheshimiana bila kujali tofauti ya kiuchumi au kijamii, elimu bora ipatikane kwa wote na vijana wapate nafasi za ajira zinazo wapa matumaini ya kesho bora. Pia ningetamani huduma za afya ziwe nafu na zenye ubora.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa napenda kutafuta sehemu tulivu na kunywa maji au juisi baridi. Kisha nasoma makala fupi au kitabu ili kupumzisha akili. Mara nyingine huenda nikatembea kidogo nje ili kupata hewa safi na kuondoa uchovu wa asubuhi.

Kuamuka mapema ili kufanya mazoezi mepesi kama kukimbia au kunyoosha viungo na kula chakula chenye virutubishu nyingi kama mboga na matunda. Vile vile kuepuka vyakula vya mafuta mengi. Pia nakunywa maji ya kutosha siku nzima na kuhakikisha nalala kwa muda wa kutosha ili mwili upate kupumzika vizuri.

Ninaamini kampuni za mazao. Bora, kwa sababu imeonyesha ubunifu mkubwa katika teknolojia ya kilimo na imepata tuzo ya heshima kwa mchango wake. Vile vile imejikita katika kutumia teknolojia kusaidia wakulima kuongeza tija. Vile vile kupunguza gharama.

Tabia inayonikera ni pale mtu anapodharau wengine kwa maneno au vitendo. Kana kwamba thamani yao ni ndogo. Pia sipendi unafiki. Ambapo mtu anaonyesha uso urafiki lakini moyo wana nia tofauti. Vilevile kutokujali muda wa wengine na kutozingatia ahadi ni tabia inayoweza kuumiza.

Napenda kula mboga za majani kama sukuma wiki kwa sababu zina virutubisho vingi na ladha safi. Pia ninapendelea karoti na pilipili hoho ambazo huongeza rangi na harufu mzuri kwenye chakula. Mara nyingine napenda bamia na nyanya kwa sababu hufanya mlo uwe na ladha ya kipekee na afya bora.

Napenda zaidi kushiriki michezo ya uwanjani kama mpila wa miguu na mpira wa kikapu kwa sababu hunipa nguvu na furaha. Hata hivyo pia hufuraia kutazama michezo mingine kama riadha na tenisi kwani hunipa msisimuko na kunifundisha nidhamu ya ushindani.

Ninawafuata zaidi AFC Leopards kwa sababu ya historia yao ndefu na mashabiki wenye shauku kubwa. Pia napenda kufuatilia Manchester United kutokana na umaarufu wake duniani na machi zenye ushindani mkali. Zaidi ya hayo mara kwa mara hufuatilia timu za taifa kama harambee stars.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu ya hali ya juu, na uwezo wakupanga majukumu kwa ufanisi na nguvu ya kushirikiana na wenzangu kwa urahisi. Jambo linalonisaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano. Pia nina uwezo wakutatua matatizo kwa haraka na vile vile kwa ubunifu.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna mchanganiko wa mambo kadhaa yanayowezesha watu kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha. Vipengele kama mawasiliano ya wazi ambapo wafanyikazi wanapoweza kuzungumza kwa uwazi na kushirikiana bila hofu, kujenga uaminifu na vile vile mshikamano.

Kwa kawaida watu huenda mahali pa ibada kulingana na imani na ratiba zao binafsi, wengine hufanya hivyo maramoja kwa wiki, hasa siku ya jumapili au ijumaa, kulingana na dini yao, hapo pia wanaoenda mara kathaa kwa wiki, kwa sala au ibada fupi, na wengine huenda tu katika siku kuu malum za kidini.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani na upepo mwanana kwa sababu inakua rahisi kufanya shughuli za nje bila kuhisi baridi kali au joto kupita kiasi. Hali ya hewa yenje jua la upole vile vile hunipa hisia ya furaha na nguvu mpya.

Kama ningechugua uwezo wa kipekee, ningependa kuwa na uwezo wa kusafiri kwa muda. Hii ingenipa nafasi ya kushuhudia historia moja kwa moja, kama vile kuona ujenzi wa piramidi za misri, au kusikia mziki wa jadi wa kale zilizo pita, na pia kuelewa mstakabali wa binadamu.

Ndiyo, napenda kuimba. Kwa sababu muziki ni njia ya kujieleza na kuleta furaha. Kuimba kunaleta hisia ya utulivu na pia huunganisha watu kupitia sauti na maneno yenye maana. Nyimbo inaweza kuwa tiba ya moyo na vile vile njia ya kurekebisha na kusherekea maisha.

Napenda sana wali na samaki wa kukaanga kwa sababu ni mlo wa kitamaduni, wenye ladha ya kipeke na unashibisha. Pia napenda nyama choma na kachumbari. Hasa inapoliwa na marafiki au familia kwani huleta mshikamano na furaha. Vyakula vya kitambo kama ugali na sukma wiki pia ni sehemu ya orodha yangu.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebuleni. Ni mahali ambapo familia na marafiki hukutana kuzungumza, kucheka na kushirikiana hadithi. Sebuleni mara nyingi huwa na viti vizuri, meza ya kahawa, na mara nyingine televisheni au muziki. Hivyo inakuwa sehemu ya burudani na mapumziko.

Kila mfumo wa simu unauzuri wake kulingana na mahitaji ya mtumiaji, urahisi wa kubadilisha na kurekebisha simu nyingi zenye bei tofauti na vile vile uhuru wa kutumia programu mbalimbali. Kuna utalamu wahali ya juu na urahisi wa kutumia vile vile mfumo uliounganishwa vizuri na vifaa vingine.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yanayochanganya utulivu, mshirikiano na ubunifu. Vipengele vinavyofanya mazingire ya kazi yawe bora ni, mawasiliano ya wazi, heshima na usawa, ubunifu na uhuru, usalama na ustawi, motisha na kutambuliwa, na hatimaye mshirikiano wa timu.

Napenda sana juisi ya machungwa kwa sababu ina ladha ya kuchangamsha na pia ni chanzo kizuri cha vitamini. Pia juisi ya mango ni tamu na nzito kidogo. Ikileta isiyah ya kushiba na furaha. Vile vile juisi ya nanasi hunipa ladha ya kipekee yenye uchachu kidogo na utamu. Ambayo ni bora sana wakati wa joto.

Mchezaji bora wa mchezo wa kikapu mara nyingi hutajwa kama Michael Jordan, lakini kizazi cha sasa kina mtazama Lebron James kama nyota na yabeba hadithi ya mchezo huu. Michael Jordan alitamba na Chicago Bulls katika miaka ya kitambo akishinda mataji sita na kutajwa mara nyingi kama The Goat.

Ndiyo, ninatumia teknoloji ya sauti kama daraja la mawasiliano. Inanipa nafasi ya kuzungumza na kusikiliza kwa njia ya asili zaidi. Kanakwamba mazungumzo ni ya ana kwa ana. Teknolojia hii hunifanya nisikie maneno kama muziki, sauti ikibeba hisia na mdundo.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nakumbuka nilipojiunga na kikundi cha vijana kijijini, kusaidia kupanda miti na kusafisha mazingira, tulibeba miche, tukapanda kando ya barabara na shuleni, tukiamini kwamba kila miti ni ahadi ya kesho safi, pia nimewahi kushiriki katika kampeni za kusoma vitabu.

Nimejenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa njia ya uwazi na mshikamano. Kwanza nasikiliza kwa makini nikitoa nafasi kwa sauti zao kusikika kama methali ya kiswaili isemavyo. Sikio la kufa halisikii dawa. Kusikiliza kuna leta heshima na vile vile kuelewa.

Ninaposhirikiana na timu naona kama tunacheza muziki pamoja. Kila mmoja akileta ala yake na sauti yake. Kwanza nasikiliza mawazo ya wengine kwa makini nikihakikisha kila sauti inasikika. Ili nashirikisha mawazo yangu kwa uwazi nikitumia mifano na hadithi ili kila mtu ajione sehemu ya safari.

Nimewahi kujaribu sushi kutoka japani, vipande vidogo vya samaki mbichi na mchele wa sigi, vilivyokuwa kama sanaa ndogo kwenye sahani. Kila kipande kilihisi kama hadithi ya bahari na ustaarabu wa kale. Pia nilijaribu biurito ya meksiko mkate wa chapati uliojaa maharagwe, pilipili na parachiji.

Ninapowatia moyo wenzangu naanza kwa maneno ya heshima na shukrani. Kuonyesha kwamba mchango wao una thamani. Ninasikiliza changamoto zao kwa makini kisha nashirikisha methali au hadithi ndogo za kiswahili. Kama vile baada ya dhiki, faraja. Ili kuwakumbusha kwamba kila giza lina mwanga wake.

Nimewai kusafiri hadi nyeri. Nikatembea kwenye misitu ya abadea. Hapo nilihisi kama nimeingia kwenye ukurasa wa shairi. Ukungu kininginia juu ya mitimirefu. Sauti za ndege zikicheza kama muziki wa asubuhi. Nilipoka kando ya mto mdogo. Maji yakitirilika taratibu. Nika kumbuka methali ya kiswahili. Maji hufuata mkondo.

Ndiyo. Nakimbia kama ibada ya mwili na roho. Kila hatua barabarani huni isi kama kupiga ngoma ya ardhi. Miguu ikitoa mdundo pumzi ikibadilika kuwa muziki wa ndani. Nakimbia asubuhi upepo wa ardhi ikinipiga usoni vilevile nikiona milima ikisimama kama walinzi wa safari yangu.

Napenda kuenda sinema marachache kama sherehe ndogo ya roho. Si kila wiki bali mara moja au mbili kwa mwezi ili kila tukio liwe na uzito wake. Kila safari ya sinema hunihisi kama kuingia kwenye ulimwengu mpya. Taa zikizimwa sauti ikianza na hadithi ilinikumbatia.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu kamera hunihisi kama jicho la pili linaloona uzuri wa kawaida. Kila picha ni kama shairi lilofungwa ndani ya mwanga na kiburi. Majani yakicheza na upepo, tabasamu la mtu barabarani au mwanga wa jua ukipenye milima ya ardhi. Kupiga picha kwangu ni njia ya kujifunza huruma na uvumilivu.

Kwa kawaida, ninakunywa takribani glasi nane za maji kwa siku, lakini kiasi halisi hubadilika kulingana na shughuli, hali ya hewa na mahitaji ya mwili. Wastani wa kila siku ni takribani lita mbili hadi tatu kwa watu wazima, sawa na glasi nane tu kumi na mbili.

Ndio, ndependa kucheza na watoto kwa sababu kila mchezo nao ni darasara furaha na ubunifu, wanapocheka, nahisi kama upepo safi unaovuma ndani ya moyo, michezo ya rahisi kama kukimbizana, kurusha mpira au hata kuandaa hadithi kwa mchanga.

Muda wangu wabure nauona kama bustani ya nafsi. Mara nyingi nacheza piano nikiacha vidole viandike muziki wa hisia zangu wakati mwingine nakaa na kitabu cha kiswahili ya ushairi nikihisi maneno yakinipa pumzi mpya. Napenda pia kutembea nje nikisikiliza upepo na kuona milima ikabadilika na mwanga wa jua.

Kumbukumbu muzuri nili eneo ya shuleni siku ya michezo ya shuleni. Tulikusanyika uwanjani, jua likiwaka juu, na kila darasa likishindana kwa mbio, mpira na nyimbo za kushangilia. Sauti ya watoto zilikuwa kama, kwaya ya furaha, na arufu ya vumbi ikichanganika na jasho la ushindi.

Kila siku natumia zana za dijitali kama vile simu yangu ya mkononi kwa mawasiliano na kupanga ratiba, komputa kwa kazi na uandishi na kamera ndogo ya kidigitali kwa kupiga picha za kumbukumbu. Pia natumia programu za ujumbe na barua pepe kuwasiliana.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunihisi kama safari ya akili na ubunifu. Kila mchezo ni ulimuengu mpya, wakati mwingine ni vita vya mikakati kama chess ya kidigitali, wakati mwingine ni hadithi zinazofunguka kama riwaya yenye picha na sauti.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba kila jambo lina wakati wake na subira ndiyo ufunguo wa matunda mazuri. Nimegundua kuwa kukimbilia mambo huleta makosa lakini ni poa na kusubiri, matokeo huwa na kina na uzuri. Ni kama kupanda mbegu shambani.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara. Asa nikihisi hitaji la utulivu na tafakari. Gazeti la karatasi hunipa hisia ya kushika istoria mkononi. Kurasa zikigeuka kwa sauti ya utulivu, harufi ya karatasi ikinukia kama kumukumu za zamani. Nitofauti na kusoma mtandaoni.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, naiona kama kuwasha moto wa pamoja. Kila mtu huleta kuni yake, mawazo, nguvu na uzoefu, na mimi huchangia kwa kuhakikisha moto huu una waka kwa usawa bila kumchoma yoyote. Ninasikiliza kwa makini niki heshimu sauti za wenzangu.

Asubuhi napenda kunywa chai ya maziwa yenye tangawizi kidogo. Arufu yake uniamusha taratibu. Ikinipa joto na nguvu ya kuanza siku. Kila kikombe ni kama salamu ya jua linalochomoza. Ikinipa pumzi ya matumaini na utulivu. Wakati mwingine nikihitaji mwanga zaidi wa akili. Hunywa kahawa nyeusi.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni kama mizizi ya mti unaoshikilia ardhi, nawaheshimu kwa hekima yao na ninajifunza kupitia hadithi wanazoshiriki. Ambazo mara nyingi ni kama taa zinazoangaza njia yangu. Ninapokaa nao nahisi utulivu na urithi wa kizazi, nikijua kwamba maneno yao ni mbegu za busara, zinazoota ndani yangu.

Nimejifunza kupunguza matumizi ya plastiki kwa njia ndogo lakini zenye mana. Kila siku nina beba chupa ya maji nayotumika tena badala ya kununua za plastiki. Ni kifanya manunuzi natumia mifuko ya kitamba au ya kudumu. Nikiepuka mifuko ya plastiki nayotupa mara kwa mara.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza nashusha pumzi na kujaribu kutuliza moyo wangu. Ninaskiliza kwa makini bila kukatiza nikijua kwamba mara nyingi hasira hutulia pale mtu anapohisi kusikizwa. Kisha natoa maneno yangu kwa utulivu, nikiepuka sauti ya juu au pia lawama.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni kama kioo kinachoonyesha nafsi yangu kwa uwazi na upole. Ni mtu ninayeweza kumweleza siri bila hofu na anayenisikiliza kwa moyo badala ya masikio pekee. Tunashirikiana katika furaha na huzuni, tukicheka hadi machozi na pia tukikaa kimya bila kuhitaji maneno.

Ninaifadhi data yangu kwa njia raisi na salama, mambo madogo ya kila siku huandikwa kwenye daftari la karatasi au shajara, nikihisi kama ninashona kumbukumbu kwa mikono yangu. Kwa yale ya kidigitali, natumia kompyuta na simu, nikifadhi kwenye hifadhi ya wingu, ili niweze kuyapata popote.

Ndiyo, nimewahi kulima na uzoefu huo hunihisi kama mazungumzo ya moja kwa moja na ardhi. Nilipochukua jembe na kugusa udongo. Nilihisi pumzi ya dunia ikijibu kwa utulivu. Kupanda mbegu ni kama kuandika barua ya matumaini na kila majani yanapochipua ni jibu la dunia kwa subira yangu.

Zawadi nzuri niliwahi kupokea ni kalamu ya zamani ya shaba katika rafiki yangu. Ilikuwa ndogo lakini uzito wake ulikuwa kama kumbukumbu ya urafiki wetu. Kila nilipoandika nayo nilihisi kama maneno yanayotoka kwa moyo wenye historia. Sio karatasi pekee.

Napenda kununua vitabu zaidi ya vitu zingine. Kila kitabu kwangu ni mlango mpya wa dunia, sauti ya mwandishi, ikinielekeza kwenye safari ya mawazo na hisia. Ninaposhika kurasa na hisi kama ninashika historia na ndoto kwa mkono moja. Mbali na vitabu napenda pia kununua vyombo vidogo vya muziki.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Harufu yake ikianza kuenea jikoni unikumbusha joto la jioni na vicheko vya marafiki. Ladha yake nyepesi na sauti ya kukunja punje ndogondogo ni kama muziki wa furaha. Popcorn kwangu si vitafunio tu, bali ni alama ya mapumziko.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu nguvu ya pamoja hunihisi kama moto wakijiji. Kila mtu akileta kuni yake, moto unakua mkubwa na wakudumu. Ushirikiano huniletea mawazo mapya, kunifundisha uvumilivu na kunipa nafasi ya kuona dunia kwa macho tofauti.

Napenda mikutano yenye roho ya ushirikiano na uwazi. Mikutano ambayo kila mtu anahisi sauti yake inasikika na mawazo yanashirikishwa kama kuni kwenye moto wa pamoja. Ninapenda zile zenye mpangilio mzuri kama vile agenda iliyo wazi na muda unaoheshimiwa.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya mango. Ladha yake tamu na harufu yake safi hunikumbusha utoto na ukarimu wa marafiki. Kwani kila glasi ni kama zawadi ya jua lililoshuka ndani ya matunda. Mara nyingine napenda maji baridi yenye kipande cha limau, ambapo urahisi wake hunipa nguvu na utulivu.

Napenda kuenda madukani asubuhi, wakati huo hewa huwa safi, mitaa iko tulivu na bidhaa nyingi bado ziko safi na hazijaguzwa na msongamano wa watu. Asubuhi hunihisi kama mwanzo wa sherehe ndogo, soko likiwa na harufu ya matunda mapya na sauti za wachuuzi zikiwa bado zenye nguvu na matumaini.